Je umewahi kugundua ni wakati gani wa siku nafanya kazi vizuri zaidi? Hata basi mimi napenda sana kufanya kazi zangu asubuhi sana na mapema Kwa sababu akili yangu huwa haiko wazi na nina nguvu nyingi asubuhi hunisaidia kuzingatia kazi bila usumbufu wowote na ninaweza kupanga majukumu yangu ya kila siku kwa utaratibu mzuri Pia hewa ya asubuhi hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye motisha sana Jambo linalo nisaidia kuwa na tija Zaidi kazini wakati huu imenihurusu sana kukamilisha kazi muhimu mapema na kupunguza msongo wangu wa mawazo baadaye siku inapokwenda.

Je, umewahi kufikiria ni mchezo ipi unapenda kutazama zaidi? Mimi napenda sana kutazama mpira wa miguu kwa sababu ni mchezo yenye msisimuko mwingi na una unganisha watu wengi. Napenda mpira huu wa miguu kwa sababu kila mechi huwa tofauti na hujaa mbinu kasi na ushindani wa hali ya juu. Nakumbuka mchezo moja wa kushangaza nili utazama ambapo ni timu ilifunga bao la ushindi dakika zilizokuwa ni za mwisho jambo lilonifanya mashabiki wote wa furahi sana napenda pia kutazama michezo nikiwa nyumbani kupitia runinga au wakati mwingine nikiwa na marafiki ili tufurahie pamoja. Wakati ninapo tazama michezo hii imenifanya nihisi niwe na furaha na msisimuko na wakati mwingine presha na hasa timu ninayoipenda inapokuwa ikicheza michezo hunipa burudani na hunisaidia kupumzika baada ya kazi.

Je, umewahi kufikiria ni mkate wainagani unaupenda zaidi? Mimi napenda mkate sana wa brown kwa sababu unalatha nzuri na pia unafaida nyingi kiafya. Mkate huu umenifanya nijisikie nimeshiba sana kwa mda mrefu na pia hunipa nguvu za kwendelea na shugli zangu za kila siku na pia kukaa muda mwingi bila kuhisi njaa. Napenda kuula asubuhi pamoja na chai au maziwa na wakati mwingine na upaka isiagi kidogo au jamu Kwa mkate huyu na kwa mkate huu ni chaguo langu sana la kila siku kwa sababu ni mtamu unaafya na unafaa kwa matumizi yangu ya kila siku.

Jee umewahi kufikiria ni nyama gani unaipenda zaidi? Haya basi mimi naipenda sana nyama ya kuku kwa sababu ni laini na unaweza kuipika kwa njia tofauti tofauti hivi basi waweza kuichemsha, waweza kuikaanga na pia waweza kuichoma. Na mimi napenda wakati unaikaanga vizuri na viungo viyako vyote ambazo wewe hupenda na pia inabaki kuwa na ladha yake haipotezi ladha yake baada hata ya kufanya hivyo vyote Pia napenda nyama ya kuku kwa sababu pia ina afya nzuri ikilinganishwa na nyama zingine na pia imenifanya nijisikie nimeshiba bila uzito mwingi wakati napoila Pia kuku ni chaguo langu la kwanza ni napofikiria chakula chenye ladha na afya.

Jee, umeoi kufikiria jinsi ya kulinda faraha yako, mtandaoni? Mimi na linda faraha yangu kwa kuhakikisha sitoi taarifa zangu binafsi ovyo ovyo kwenye mtandao ya kijamii. Na pia natumia nila kali na tofauti kwa akaunti zangu mbalimbali ili kuzuia watu wasiohusika kuzipata. Zaidi ya hayo napendelea kutumia mipangilio ya falha faraga kwenye programu na mitandao ninayotumia. Na huwa makini kufungua viungo na ujumbe nisio ufahamu kwa kufanya hivyo. Ninajisikia salama zaidi ninapotumia mtandao kila siku.

Je umewahi kufikiria ni ujuzi gani ungependa kuimarisha? Mimi haswa ningependa sana kuimarisha ujuzi wa mawasiliano, hasa mawasiliano ya kitaaluma. Ujuzi huu ni muhimu kwa sababu umenisaidia sana kueleza mawazo kwa uwazi, kushirikiana na vizuri na wengine na kuepuka kutuoelewa na kazini. Pia ningependa sana kumarisha ujuzi wa kupanga muda ili niwezo kufanya kazi kufanisi zaidi na kufikia malengo yangu ya yangu ya wakati. Kuimarisha ujuzi huu kuna nisaidia sana niwe mfanya kazi bora na mwenye tija zaidi.

Je unapenda hesabu, ndiyo mimi napenda sana hesabu kwa sababu hunisaidia kufikiri kwa mpangilio na kutatua matatizo kwa urahisi. Hesabu pia imenifundisha kuwa makini, niwe mtu mtulivu na nitumie akili kwa njia ya kimaantiki. Ingawa wakati mwingine inaeza kuwa changamoto Ninapofahamu suluhisho na hisi furaha na pia na furahia sana na nimejua nimepata kujivunia kukubwa sana Kwa hiyo hesabu ni somo ninalonivutia na kunisaidia katika maisha yangu ya kila siku.

Je, unapenda kujaribu vyakula vipya? Ndiyo, napenda sana kujaribu vyakula vipya kwa sababu hunipa uzoefu mpya na kunisaidia sana kugundua latha tofauti tofauti. Kujaribu chakula kipya pia imenifanya nijifunze kuhusu tamaduni mbali mbali na njia tofauti tofauti za kupika. Pia imenipa furaha sana kuona jinsi latha mpya zinazoweza kunifurahisha mimi binafsi na kunishangaza pia saingine mimi napigwa na mshtuko kumbe chakula kinaeza tokea kizuri hivi na kwa ujumla kujaribu vyakula vipia vimenifanya mimi nijisikia mwenye shauku na pia imeniongeza hamu ya kujifunza mambo mapya.

Je, unaeza kueleza hali ya hewa ya leo. Hali ya hewa ninaependa ni jua lenye upepo mwanana. Wakati huu anga hua safi na kuna mwanga wa kutosha kufanya shugli mbali mbali bila usumbufu. Jua hili, jua hunifanya nijisikie mwenye nguvu na mwenye furaha. Ili hali upepo mwanana, hupunguza joto ili lisichoke sana. Katika hali hii ya hewa napendelea sana kuvaa nguo nyepesi kama tishati na suruari nyepesi ili nijisikie huru na vizuri Pia napenda sana aina hii ya hali ya hewa Kwa sababu inanipa fursa mimi ya kutoka nje niweze kutembea mara kwa mara na pia nifanye kazi zangu bila kuchoka haraka Ingawa ju na jua naeza kuelewa Ikiwa kama hakuna ule upepo ni jua tu pekee mbali utashindwa hata kufanya kazi na pia ikiwa ni hali hii ya upepo mwanana, utaweza kufanya kazi kwa ubora wake. Na pia ni hali nzuri sana, hukutana na marafiki na kupumzika huko inje. Ukikaa huko nje chini ya mti, wanywa sharubati yako, wafurahia, maisha na waburudika.

Umewahi kufikiri kuhusu kurudi ujana? Hayabasi, mimi ningependa kurudi ujana kwa sababu wakati huo maisha yalikuwa raisi sana, yalikuwa mejawa na furaha tele. Ujana ni kipindi chakucheza, tunajifunza mambo mapya, tuliweza kujifunza mambo mapya mingi sana, tuliweza kutengeneza marafiki, tuliweza kutembea ngongo na ngongo, tuliweza kufanya vitu ambavyo hauwezi weza kufanya he sasahivi. Na kumbuka wakati wa ujana nilipenda sana kuenda shule na kucheza michezo na marafiki na pia jambo hilo na ni nikilikumbuka sana katika maisha yangu ingawa sasa ni na majukubo mengi sana Ngependa kurudi ujana ili kufurahia wakati huo wa utotoni na kujifunza zaidi kwa furaha.

Je, unapenda kukimbia? Naam, mimi napenda sana kukimbia sana. Kukimbia kwa sababu kumenipa nguvu na kunifanya nijisikie mwenye afya. Kukimbia pia hufanya akili yangu kuwa na utulivu. Na pia imenisaidia kupumzika baada ya siku ndefu ya kazi. Na mengine kama nimekua nikisoma na weza kupumzika, ninapo kimbia. Na kumbuka mara nyingi napenda kukimbia asubuhi mapema wakati hewa nisafi. Na hali ya hewa ni nzuri Hii imenifanya nijisikia mtu mwenye furaha Niwena mshikamano na mazingira yangu yawe mazuri na pia imenifanya niwe na nguvu zaidi za kuendelea na shugli zangu za kila siku.

Je umewahi kufikiria ni wapi unapata habari ya mtandaoni? Ndiyo, barabara mimi napata. Habari zangu kutoka tovuti za habari, zunazo julikana kama mara nyingi naangalia katika International BBC, Swahiri, Vua Swahili, na pia kwenye mitandao ya kijamii kama X na Instagram. Hizi ni chanzo bora za habari, za haraka na za kweli. Pia napenda kusoma habari hizi kila siku ili kujua kilichotendeka duniani kote hasa kuhusu mambo ya siasa na maendeleo ya teknolojia. Kusoma habari ya mtandaoni kumenisaidia sana kuwa na taarifa za hivi karibuni na kunifanya nijisikie mshauri na mtu mwenye maarifa. Yani sipitwi na chochote kinachoendelea huko X na hata Instagram.

Je unapenda maua? Nam mimi napenda sana maua sana sana kwa sababu yanapendeza na huleta hisia za furaha na amani yananukia poa na maua pia ime onyesha uzuri wa asilia na mara nyingi. Mimi hutumia kusherekea matukio maalum kama sharehe ya kuzariwa Ninapoenda kumuona mtu sijamuona kwa kwa shu kwa muda mwingi ama akiwa hospitalini ama akiwa na function yoyote Hapa vile kama tuna harusi napenda aina mbalimbali ya maua kama waridi, sunflower na jasmini Kwa sababu zina harufu nzuri na rangi za kuvutia kwa angumie kuwa na maua katika nyumbani pia kumenifanya nijisikie mtu mwenye furaha na kuwa na mazingira tulivu.

Je umewahi kufikiria ni mambo gani ulipenda kufanya ukiwa utotoni Ndiyo, nilipenda sana kucheza michezo ya kadanda na marafiki zangu na pia hata kukimbia michezo ingine tulita michezo ya brada Tulipenda hata kutumia mawe, ile wainuwa mawe ukiyasongesha Sizi kumbuka jina la mchezo huo, lakini tulipenda sana kucheza mchezo huo Ili nifanya nijisikia mimi mtu mwenye furaha na pili nisaidia kuwa na afya njema ni kiwa mtoto pili nilipenda kusoma vitabu na kujifunza mambo mapi ya jambu lino nisaidia sana kuwa na marifa na ndoto za badai. Utoto ulikuwa ni kipindi kizuri cha kujifunza sana na kucheza na kuota ndoto kubwa tukiwa watoto.

Je umewai kufikiria ni nguo za aina gani unazo zipenda kuvaa? Mimi napenda sana kuvaa nguo zinazo nipa uhuru na ushawishi mzuri kama tishati na suruali raisi. Nguo hizi zimenifanya nijiskie huru na zinanifaa kwa shughli tofauti tofauti kama vile kuenda shkazini kukutana na marafiki na pia napenda nguo zenye rangi nzuri na zinazo nifanya nijisikie mwenye kujiamini kwa ujumla. Nguo zinazonifaa rahisi na zenye muone kano mzuri ndizo zinazonipendeleza na napenda sana kuzivaa kwa kila siku.

Je umewahi kufikiria ni mafanikio gani makubwa umepata kazini? Mimi nimerithika sana na mafanikio kama kuwa sehemu ya timu nzuri na kufanikisha miradi muhimu ambayo ime nisaidia. Na ime saidia kampuni au shirika ninalo tumikia. Pia nimeshuhudia kujifunza ujuzi mpya ambao menifanya kuwa mfanya kazi bora zaidi. Mfano mwingine ni kupata sifa kutoka kwa wakuu wangu, wa kazi, nzuri na juhudi ya za kuleta matokeo chanya. Mafanikio haya yamenifanya nijisikie kuwa na motisha zaidi na kuendelea kutimiza malengo yangu kazini.

Je, unapenda wanyama wa aina gani? Mimi binafsi napenda wanyama wa pole sana kama paka kwa sababu ni wanyama wenye mapenzi na wenye busara na wanapenda kuwa karibu na watu. Paka pia ni wanyama wa nyumbani ambao hupenda kucheza na kutoa furaha kwa wamiliki wao. Pia napenda wanyama wa porini kama simba na twiga kwa sababu wana mvuto wakipekee na wanaka wana i iwakilisha buga la wanyama kwa uzuri wake wa astili. Na pia kwa ujumla napenda wanyama wote ambao wana husiana mzuri na binadamu na wanaweza kuleta furaha katika maisha yangu.

Je umewahi kupata uzoefu wa kushangaza katika maisha yako. Mimi nilipata uzoefu wa kushangaa nilipokuwa na fursa ya kushiriki katika mradi wa kijamii ambao ulilijenga kusaidia jamii yenye huitaji. Ulikuwa wakati wa kujifunza mengi kusu ushirikiano, pia uvumilivu na umuhimu wa kusaidia wengine. Nilishangazwa sana jinsi watu walivyo shirikiana kwa moyo mkunjufu wa umoja na jinsi kazi ndogo ndogo zilizeweza kuleta mabadiliko makubwa na hata hivyo uzoefu huu umenifunza kuwa kila mtu ana nafasi ya kuchangia kwa kwamba mshikamano ni nguvu kubwa katika jamii.

Je umewahi kufikiria tukio muhimu katika maisha yako Ndiyo ni meweza kufikiria na ni nakumbu kumbu ya tukio muhimu sana Lilokuwa ni siku ya kuzaliwa kwangu siku hiyo ilikuwa na furaha tele marafiki na familia wakaribu walikuja kusherehekea pamoja nami nilipokea zawadi ambazo zilinifanya siku hiyo kuwa ya kipeke Tukio hili lilinifunza umuhimu wa kusherehekea mafanikio na kushirikiana na watu unaowapenda pia. Lilinifanya nijue dhamani ya kuwa na watu wazuri karibu nawe wakati wa nyakati muhimu za maisha.

Je, umewahi kufikiria ni vitabu vya aina gani unavyo vipenda kusoma? Haya basi, mimi napenda kusoma vitabu vya hadithi za mahalisi na mafanikio kwa sababu hutoa mafunzo ya maisha na hunipa motisha. Vitabu hivi vimenisaidia sana kuelewa changamoto watu wanavyo kumbatana nazo mbalimbali na jinsi walivyo weza kuzitatua binafsi kutokana na vitabu hivi. Na pia napenda vitabu vya kusimusimua kama vile riwaya ya uhalifu na hadithi za kusisimua ambazo hunipa burudani na kunifanya niondoke kidogo kutoka katika shugli la kila siku kwa ujumla vitabu vinavyo ongeza maarifa na burudani ndizo zinazo nipendeza mimi.

Je, unapenda kula popcorn? Ndiyo, mimi napenda sana kula popcorn. Zinatafunwa ni tamu sana kwa urahisi wake, hasa ninapotazama filamu, nimekaa kwenye kiti, nikitazama filamu zangu, au wakati ninakua tu na burudani nyumbani, hapa niko shugli za pilka pilka za kupumzika, huku niko kwenye TikTok, napenda sana kula popcorn radha yake na sauti yake. Inavyokuwa ikipasuka huwa inanifanya nifikirie furaha na pia kupumzika Popcorn kwa urahisi wake Unaweza kuzianda kwa urahisi na Unaweza kuongeza viungo mbalimbali kama chumvi Hata sukari, hata peanut butter Hivyo ni chaguo mzuri wakati wa kupumzika au kucheza na marafiki na ndiyo, popcorn pia nikitafunwa kinachonipa furaha na raha.

Je umewahi kufikiria jinsi ya kulinda mazingira? Mimi hufanya mambo mbalimbali ili kusaidia mazingira kuwa safi na salama. Kwanza ninajitahidi kupunguza matumizi ya plastiki kwa kutumia vikombe au mifuko inayoweza kutumika tena. Na pia ninagawanya taka zangu ili kuwezesha utunzaji bora matakataka na kununua bidhaa rafiki za mazingira. Naamini kuwa kila mtu anapochangia kidogo kidogo, tunaweza kulinda dunia yetu kwa vizazi vijavyo.

Je umewahi kufikiria sherehe yako ya kupendeza? Ndiyo, mimi napenda sherehe za siku ya kuzaliwa hasa zile zinazofanyika na familia na marafiki wa karibu. Katika sherehe hizi, huwa nafuraha, chakula ni kingi, muziki na michezo ambayo hu sisi ufanya, kila ndio kila mtu ajisikie vizuri. Napenda sherehe hizi kwa sababu zinanipa fursa kusherekea mafanikio yangu na kuungana na watu muhimu maishani mwangu Hini njia mzuri ya kujenga kumbu kumbu mzuri na kupata furaha pamoja na wapendwa wangu.

Je, unapenda nini kuhusu mtaa wako? Kile ambacho mimi napenda kuhusu mtaa wangu ni kwa sababu ni mahali pazuri na watu wanajali kusaidiana. Wana jirani wanzuri ambao hutoa usaidizi wakati wowote unapohitajika. Mazingira ya hapa ni safi sana na kuna usalama kwa bora. Pia mtaa wangu una una vitu muhimu kama shule, maduka na sehemu za burudani zi mo karibu Hivyo unafanya maisha kuwa rahisi na ya furaha Napenda mtaa wangu kwa sababu unanifanya nijisikie kama nyumbani na kuwa sehemu ya jamii yenye mshikamano.

Je umewahi kufikiria hali gani ya hewa unayipenda zaidi? Ndiyo na hivi basi mimi napenda hali ya hewa yenye jua la wastani pamoja na upepo mwanana Hii ni hali yenye hufanya anga kuwa safi na kupendeza na inanifanya shughuli zangu za kila siku kuwa rahisi na hazina uchovu mwingi pia napenda hali hii kwa sababu si joto kali sana wala siibaridi kali Hivyo ni nzuri kwa shughuli za nje kama vile mimi napenda kutembea sana kufanya mazoezi kukutana na marafiki hali hii ya hewa hunifanya nijiskia furaha na afya njema.

Jee, umewahi kufikiria ni kazi gani unaidhamini zaidi? Mimi nadhamini sana kazi za walimu kwa sababu wanasaidia kuelimisha na kuendelesha maisha ya watu kwa kuwapa elimu na maarifa muhimu sana. Bila walimu, wengi wetu hawangeweza kufikia malengo yetu na pia ni nadhamini kazi za wauguzi na magdaktari kwa juhudi zao za kuokoa maisha na kuleta afya kwa watu. Kazi hizi zote zinaitaji moyo wa kujitolea na ni msingi wa jamii yenye mafanikio.

Je, unahifadhi data yako vipi? Mimi hupendelea kuhifadhi data yangu kwenye kompyuta yangu pamoja na kwenye huduma za mtandao kama Google Drive. Hi imenisaidia sana kuwa na uhakika na taarifa zangu ziko salama na ninaweza kuzipata wakati wawote ninapohitaji. Pia ninahakikisha kuweka nywila imara na kutumia usalama wa kidigitali ili kulinda taarifa zangu, dhidi ya wizi au uharibifu. Hii ni muhimu sana katika maisha yangu ya leo ambayo yanategemea teknolojia.

Jee, wewe wala nini kila asubuhi. Mimi kwa kawaida ula kia mshakiangu chenya afya kama mkate mayai na chai au maziwa chakula hikigl kime nitia nguvu, nakikisha kina nitia nguvu sikunzima na kunisaidia kuwa makini kazini. Na pia wakati mwingine upenda kula matunda kama ndizi au machungwa, wakuangeza virubutisho muglini. Kula subuhi vizuri ni muhimu sana kwa ni kuna nishalti na kina nipea afya mwilini.

Je waweza tuambia kuhusu timu bora ya mpira waki rugby waki marekani.? Haya basi, mimi napenda sana timu ya mpira waki rugby ya Green Bay Packers. Timu hii ni maarufu sana na ina historia ndefu ya mafanikio katika mchezo huu. Inawapenda kwa sababu wana wachezaji wenye ujuzi mkubuwa na hucheza kwa moyo na bidii. Na kumbuka mchezo mmoja mkubwa, waliposhinda mchezo wa Super Bowl, ambao walikuwa na na wakusisimua sana na ulikuwa ushindani mkali. Mchezaji ninaye mpenda zaidi ni Aaron Rodgers, ambaye ni kocha wa timu na mchezaji mwenye akili nyingi katika uwanja. Ujuzi wake wakupiga pasi na mbinu za kucheza, niza kipekee sana. Inapoisi furaha kubwa na msisimuko ninapowaona wakicheza. Asawa wakati wanapofanya miondoko mizuri na kufanikisha maguoli Hii ina nifanya kuwa shabiki wa timu hii kuwa jambo la furaha kubwa kwangu.

Jue umewahi kufikiria ni kwa kawaida unakaa hadi saa ngapi usiku? Mimi kwa kawaida hupenda kulala mapema karibu saa 4 usiku. Ili nipate usingizi mzuri nakuwa na nguvu kwa ajili ya shughuli za kesho. Lakini wakati mwingine ya saa nikikamilisha kazi yangu au kusoma kitabu changu naweza kukaa hadi saa 5 au saa 6 usiku. Nadhani ni muhimu kuzitia mwili na akili zako na kuhakikisha unapata usingizi wa kutosha kila siku ili kuwa na afya nzuri.

Je shugli yako ya kupendezwa ni ipi mii napenda kusoma vitabu na kusikiliza muziki sana. Shugli hizi unitia furaha. Nazime nisaidia kupumzika baada ya seku ndefu za kazi. Na pia zimeza kunisaidia ni napo kusombo na mawazo mingi sana. Pia napenda kufanya mazuezi kama kukimbia au kutambia kwa sababu inanisaidia sana kwa naafi ya nzuri na kili safi. Shugli ninazo zipenda ni zile, ninazo nisaidia kujifunza na pia kujiweka katika hali nzuri ya kiakili na muili.

Je, umewahi kufikiria ni kuhusu harufu unayependa zaidi? Haya basi mimi napenda harufu ya maua kama vile wa Reddy na Jasmini kwa sababu zinanipa hisia za utulivu na furaha. Harufu hizi huniamisha hisia nzuri na mara nyingi zinanikumbusha wakati wa bustani tuliokuwa tukitembelea na familia yangu. Pia harufu za chakula kama pilau, samaki, hunitia hamu ya kula na kunikumbusha sherehe za familia Mimi huisi furaha na amani, ninapopata harufu hizi kwa sababu zinanifanya nirudi kwa kumbukumbu nzuri na hisia za upendo.

Je, unashugulikiaje, udhaifu wako pale kazini. Mimi napenda kwanza kutambua ni maeneo gani inaitaji kuboresha kwa kuuliza maoni kutoka kwa wenzangu au waajiri wangu. Hi imenisaidia sana kuelewa vyema sehemu zinayoitaji jitihada zaidi. Baada ya hapo napanga jinsi ya kujifunza na kufanya mazoezi zaidi, ili ni imarishe uwezo wangu. Kama vile kushiriki mafunzo na kufanya kazi za ziada, zinazo husiana na udhaifu wangu. Kwa njia hii ninaweza kuboresha ujuzi wangu na kuwa mfanyakazi bora zaidi.

Jee, unapenda chakula cha haraka. Ndiyo, napenda chakula cha haraka mara kwa mara. Chakula cha haraka kina faida nyingi kama vile kuwa rahisi kupatikana na kuandaliwa kwa haraka. Hasa wakati mimi ni msisimuko na sina muda mwingi wa kupika. Hata hivyo, napenda pia kuhakikisha kwamba chakula hicho ni safi sana. Na chenye afya ili kusiingize lishe yangu vizuri kwa mfano mara nyingine napendelea kula pizza au baga lakini pia natunza afya yangu kwa kula matunda na mboga pamoja na chakula cha haraka.

Ni nini kipaumbele kazini mwa mawasiliano kwako? Kwa maoni yangu kipaumbele kikuu ni kuhakikisha mawasiliano ni wazi, ni ya heshima na ni yenye kueleweka kwa kila mtu anayehusika. Hii ni muhimu kwangu ili kuepuka kutokea kwa migogoro au kuelewana vibaya kazini. Pia ni muhimu kusikiliza kwa makini, wenzako, na kutoa mrejesho, unaojenga, ili kuimarisha ushirikiano na kufanikisha kazi kwa ufanisi zaidi. Kwa hivyo mawasiliana mazuri kazini imenisaidia kuleta mazingira ya kazi yenye amani uzalishaji mkubwa.

Je, unapendelea baridi au joto. Mimi napendelea hali ya baridi zaidi kuliko joto. Hali ya baridi imenipa hisia ya utulivu na ni rahisi kuishi kwa sababu siwezi kuwa na jasho na kuhisi uchovu kwa urahisi. Pia baridi imenifanya niweze kuvaa nguo za starehe kama sweta na koti ambazo zi nazipenda sana. Katika hali ya baridi huwa na hamu ya kufanya shughulii za ndani kama kusoma vitabu, kutazama filamu na mara nyingine napenda kuenda matembezi ili kufurahia hewa safi na mandhari nzuri. Baridi imeniezesha kuishi kwa raha zaidi kuliko joto kali.